Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira, kusaidia watu wanaohitaji, na kushirikiana na majirani katika mipango ya maendeleo. Pia hutoa ushauri au msaada pale zinapo weza, na kuhimiza mshikamano na umawasaliano mazuri. Kufanya hivyo unifanya nijiskie kuwa na mchango chanya na kuwa sehemu ya umuhimu wa jamii.

Kazi ninayo idhamini zaidi ni ile inayomsaidia mtu au jamii kwa jumla. Kazi yenye maana hunipa kuridhika moyoni kwa sababu inamchango chanya katika maisha ya wengine. Pia naithamini kazi inayofanywa kwa uaminifu, bidii, na heshima. Kwa sababu ni jenga binafsi na kuleta maendeleo ya kikweli.

Najenga mausiaono na wafanyi kazi wengine kwa kuwasiliana kwa eshima, kuwa musikivu na kushirikiana kwa uwazi. Huwa tayari kusaidia pale inapoitajika, kudamini maoni ya wengine ili wajisikie kwa eshimiwa, pia kujitahidi kujenga mazingira na kuyaminiana. Kufanya kazi kwa pamoja na kudumisha mawasiliano mazuri ambayo huwimarisha ushirikiano na mafanikio ya timu.